Kwa upande wangu, uzoefu ulio nifundisha zaidi ni kufanya kazi na watu wengi tofauti, hasa kuwasaidia kutatua matatizo yao, kufanya maamuzi, au kujifunza kitu kipya. Kutoka hapo, nimejifunza mambo makubwa kama haya. Kusikiliza ni muhimu kuliko kujibu haraka, mara nyingi mtu anahitaji kuelewa kwanza. Pia, hakuna suluhisho moja kwa wote. Kila mtu ana mazingira, malengo na changamoto zake. Pia, urahisi una nguvu. Jibu rahisi na wazi mara nyingi husaidia kuliko maelezo makuu. Maneno yana uzito. Njia unayo sema kitu inaweza kumtia mtu moyo au kumvunja. Kujifunza hakuishi. Kila swali jipya ni nafadi ya kuona dunia kwa mtazamo mwingine kama ningeliweka kwa ufupi, kazi ya kuwahudumia watu imenifundisha ubinadamu, uvumilivu na thamani ya msaada wa kweli.

Ninapowatia moyo wenzangu najaribu kufanya vitu vidogo lakini vyenye maana nawasikiliza kwa makini bila kuwahukumu kujua tu kwamba mtu anakusikia huleta nguvu nawakumbusha uwezo wao hasa pale wanapojisahau au kukata tamaa natoa maana ya kweli ya kutia moyo si ya ujumla tu. Ninasema kila kile ninachoona wanakifanya vizuri nasherehekea hatua ndogondogo kwa sababu progresi yoyote ni muhimu na kuwa karibu hata kimya wakati mwingine uwepo wako tu unatosha nawasaidia kutafuta suluhisho lakini bila kuwabebea mizigo wao wote. Kwa kifupi najaribu kuwa mtu ambaye ningependa awepo karibu nami nikiwa na wakati mgumu.

Kushugulikia muda wa mwisho ni changamoto, lakini inawezekana kwa mipango na nidhamu kidogo. Kwanza, kugawa kazi vipande vidogo. Badala ya kushugulikia yote maramoja, kugawa sehemu ndogo ndogo kunafanya iwe rahisi kuanza. Mbili, kueka kipao mbele, kazi muhimu na ngumu kwanza. Zile rahisi badaye. Tatu, kuwacha usumbufu, simu mitandao au kitu chochote kinacho kuzuhia, ukiacha vicho cheo, muda unaongezeka. Nne, kuwa na muda waziada kidogo. Kila wakati ni ajiri, muda kidogo zaidi ya unavyo hitaji kwa usalama. Tano. Kukazia pumzi na mapumziko. Mara nyingi tunashugulikia haraka sana na kuchoka. Pumziko ya dakika tano au kumi linaongeza ufanisi. Njia nyingine nzuri ni kutumia pomodoro teknik. Dakika ishirini na tano za kazi bila usumbufu. Kisha mapumziko madogo. Inafanya kazi kwa ajabu.

Mafanikio ya kibinafsi kwangu ni kama kuwa bora kuliko jana. Kujifunza ujuzi mpya au kuboresha ule niliokuwa nao. Pia kuaminika. Watu wanapoaminiana ni kutegemea kufanya kazi kwa ubora. Pia kutatua tatizo gumu. Hasa pale ambapo mwanzo nilionekana halina suluhisho. Pia kutoa mchango mwenye maana. Kujua kazi yangu inaathirika, inaathiri watu au jamii kwa njia chanya. Kukua kiakili na kitabia. Kuwa na subira mawasiliano bora na kujiamini zaidi. Hata pongezi ndogo ya kusema kazi nzuri wakati mwingine inauzito mkubwa kuliko kitu kingine chochote.

Kuwakaribisha wafanyikazi wapya, kuna itaji mchanganyiko wa ukarimu, mpangilio mzuri na mawasiliano wazi. Mmoja wapo, ikiwa kabla ya kuwanza kazi, tuma ujumbe wakaribu, ukiwakaribisha na kuwaeleza siku ya kwanza, itakuwaje. Mbili, siku ya kwanza, wapokee kwa tabasamu na utambulisho mfupi, wajulishe timu nzima, wape mukhtasari wa kampuni, maadili malengo na utamaduni wa kazi. Kisha waonyeshe mazingira ya kazi. Tatu, wiki ya kwanza waeleze majukumu yao kwa uwazi wape mtu wa kuwasaidia waulize kama wana maswali au changamoto nne endelea kuwahusisha. Wape mrejesho wa awali kwa upole. Wahimize kuuliza maswali bila hofu. Washirikishe kwenye shuguli za timu.

Ndiyo, napenda kukimbia. Napenda kwa sababu kunanisaidia kupunguza mawazo, kujisikia huru na kuifanya akili iwe tulivu. Ukianza kukimbia na kupumua kwa mpangilio unahisi kama stresi yote inabaki nyuma. Pia, kunanipa, nguvu na kunifanya kujisikia mwenye afya na kujiamini zaidi. Kukimbia asubuhi hasa hewa ikiwa safi kuna nipa mwanzo mzuri wa siku.

Naoga maramoja hadimbili kwa siku. Asubui kujiandaa na siku kuna nifanya nijisikie freshi na macho ya funguke vizuri. Jioni au baada ya kazi, baada ya mazoezi naoga tena ili kuondoa jasho na uchovu. Sio lazima kila siku marambili ila ikitegemea hali ya hewa, shuguli nilizo nazo na jinsi mwili unavyo jiskia.

Ningeweza kusema napendelea kujenga tabia dhabiti ya kuokoa pesa kwa sababu kunanipa uhakika wa badaye na kunisaidia kufikia malengo makubwa. Kama vile kuunda bajeti, andika mapato na matumizi yako kila mwezi, tambua ni sehemu gani inaweza kupunguzua. Pili, kuokoa mara moja, unapopata mapato. Weka sehemu ya mapato zako kwenye akaunti ya hakiba kabla ya kutumia. Hii inafanya hakiba iwe ya lazima si hiari. Tatu, kutenga malengo. Akaunti tofauti kwa malengo tofauti. Hii inasaidia pesa isitumike bila mpangilio. Nne, kuepuka madeni yasiyo ya lazima. Lipa madeni ya riba kubwa kwanza usitumie kadi za mkopo bila mpamgo. Tano, kuangalia mara kwa mara, hakiba na bajeti kila mwezi, fanya marekebisho pale inapohitajika. Kwa ufupi uhakika mpangilio tabia dhabiti ndio siri ya kuokoa pesa vizuri.

Kuna study kadhaa muhimu ambazo hufanya kazi iwe na ufanisi na kurahisisha ushirikiano na maendeleo. Baadhi yake ni mawasiliano bora, kuandika kwa uwazi na kuelezea hoja zako vizuri, kusikiliza wengine kwa makini, kuwasiliana mtandaoni na ana kwa ana. Mbili, ushirikiano wa timu, kushirikiana na wenzako bila migongano, kuelewa majukumu ya kila mmoja, kushirikiana tarifa muhimu kwa wakati. Tatu, usimamizi wa muda, kuandika ratiba na kufuata muda, kutofanya kazi za haraka haraka bila kupanga, kutoa kipeo mbele kwa kazi muhimu. Nne. Ustadi wa kuchambua na kutatua matatizo. Kuchambua matatizo kwa kina kabla ya kuchukua hatua. Kutafuta mbinu mbadala na suluhisho bora. Kuamua kwa kutumia data na ukweli badala ya dhana tu. Tano, ugunifu na kubadilika. Kukabiliana na machangamoto mpya kwa njia ya kipekee. Kubadilika haraka, pale hali zinapobadilika. Kufikiri njia mbadala, pale ambapo njia ya kawaida, hairusiwi. Sita, uaminifu na uajibikaji. Kufanya kazi kwa waledi na kwa wakati, kubeba majukumu yao, yako kikamilifu. Kutimiza ahadi uliyotoa kwa wateja au timu. Ikiwa unataka, unaweza pia kuandaa orodha the study.

Sera ninayoiona muhimu zaidi ni sera ya heshima na usawa kazini. Naiweka juu kwa sababu inafanya kila mfanyikazi ajisikie salama kuthaminiwa na kusikilizwa. Inapunguza migogoro unyanyasaji na upendeleo. Inajenga mazingira ya kazi yenye amani, ushirikiano na tija. Kama hakuna heshima na usawa, hata mshahara mzuri au cheo kizuri hakiwezi kumfanya mtu afurahie kazi. Watu hufanya kazi vizuri zaidi pale wanapohisi wameheshimiwa kama binadamu, si kama mashine.

Mimi huangalia au kungoja barua pepe mara kadhaa kwa siku. Kwa kawaida, asubuhi kuangalia kama kuna jambo la dharura au la kuanza na nalo siku. Pia mchana kufuatilia majibu aubtaarifa mpya. Na jioni kukagua kama kuna kilichobaki au kupanga kesho. Sipendi kuangalia kila dakika kwa sababu kuna vuruga umakini ila pia siwezi kupuuza kabisa hasa kama kazi inategemea mawasiliano ya barua pepe ni swala la uwiano.

Napenda kutembea sehemu tulivu na zenye hewa safi. Kwa mfano, bustani au maeneo ya kijani, kuna tuliza akili na kupunguza mawazo. Kando ya barabara tulivu au fukwe, kutembea huku, ukitazama mazingira, kuna burudisha sana. Mitaa isio na kelele nyingi hasa jioni au asubui. Kutembea sehemu kama hizi, kuna nisaidia kufikiria, kupumzika na kujisikia huru kidogo.

Kwa kawaida, nakunywa kama lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Nafanya hivyo kwa sababu, maji hunisaidia kujihisi na nguvu na kuepuka uchovu. Yanisaidia mmengenyo wa chakula na afya ya ngozi. Nikiwa nafanya kazi au kutembea sana naongeza zaidi. Sinywi yote mara moja ni kidogo kidogo siku nzima.

Ndiyo, najiona mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kufanya mambo, kuunganisha mawazo tofauti na kutafuta solutions zisizo za kawaida. Ubunifu wangu hujitokeza zaidi ni napopewa changamoto au ni napopata kuboresha kitu kilichopo. Iwe ni kazini kupanga mambo au hata kwenye mawasiliano.

Napenda kununuwa vitu vinavyorahisisha maisha na kuniletea furaha ndogo ndogo. Zaidi napendelea vitu vya matumizi ya kila siku kama nguo rahisi, viatu vizuri, vitu vya kujitunza kama bidhaa za usafi au afya, vitu vya kujifunza au burudani, vitabu, vifaa vidogo vya kazi au hobi. Sipendi sana kununua vitu vya anasa bila sababu napenda kitu ambacho kitakuwa na maana na nitakitumia kweli.

Kazini na shughulikia muda kwa kupanga na kujipa nidhamu. Hivi ndivyo ninavyo fanya. Ninapanga kazi mapema, huandika kazi za siku na kuweka vipaumbele, nagawa muda kwa kila kazi ili nisichelewe au kukimbizana, naanza na kazi muhimu zaidi kabla nguvu hazija pungua, ninapunguza usumbufu simu, simu mambo ya sio ya lazima, ni kiwa kazini. Ninaji ninajitathmini mwisho wa siku kuona nilicho fanikiwa na nipange kesho. Hii ina nisaidia kukamilisha kazi kwa wakati bila stress.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi. Napenda kwa sababu una utambulisho na historia na mara nyingi una ujumbe mzito kuhusu maisha, jamii na maadili. Midundo yake pia ina utulivu wa kipekee. Inafanya ujisikie umeunganishwa na asili na mizizi ya utamaduni. Si usikilizi kila wakati lakini nikiwa nataka kitu cha kutuliza akili au kukumbusha nyumbani muziki wa jadi huwa chaguo zuri sana.

Ningependa kupata mafunzo ya nayo niwezesha kukua kitaalamu na kuboresha ufanisi kazini. Baadhi ya mafunzo haya, moja, mawasiliano na uongozi, jinsi ya kuelezea hoja kwa uwazi, kufanya kazi na timu, kwa ushirikiano na uelewa, kuongoza mikutano au miradi midogo. Mbili usimamizi wa muda na kazi mbinu za kupanga ratiba na kazi, kuweka vipeumbele kwa kazi muhimu kwanza, kuepuka usumbufu na kuongeza tija. Tatu, ustadi wa teknolojia na zana za kazi. Programu za kompyuta zinazotumika kazini. Zana za kufanya kazi mtandaoni kwa ufanisi. Nne, ustadi wa kuchambua na kutatua matatizo. Mbinu za kufanya maamuzi bora, kutafuta suluhisho na za ubunifu kwa changamoto za kila siku. Tano, mafunzo ya kiufundi kulingana na kazi. Kazi ni kazi ya kifedha maswala ya hesabu na ripoti kama ni kazi ya huduma kwa wateja, mbinu za kushughulikia malalamiko. Kwa kifupi ningependelea mafunzo yanayoongeza ujuzi wa kufanya kazi vizuri kuboresha uhusiano na wenzangu na kunipa uwezo wa kukabiliana na changamoto mpya.

Ndiyo, napenda kula samaki. Napenda kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini na mafuta yenye afya omega tatu. Latha yake ni laini na inaweza kupikwa kwa njia nyingi, kukaangwa, kupikwa kwa mfuke au kwenye mchuzi. Ni rahisi kumaliza chakula bila kujisikia mzito sana. Sipendi samaki wa harufu kali sana lakini aina safi na vizuri kuandaliwa ni favorite yangu.

Mafanikio yangu kazini ni pamoja na kufanikisha miradi muhimu kwa wakati wake na kwa ufanisi, kupata maoni chanya kutoka kwa wateja au wenzangu, ikionyesha kuwa kazi yangu ina dhamani, kujifunza ujuzi mpya na kuweka kuutumia kazini kama kuongeza ufanisi au kuboresha mawasiliano. Kuweza kushugulikia changamoto nzito bila kuacha kuachwa na msongo wa mawazo. Kwa kifupi mafanikio yangu hayapimiki tu kwa malipo au cheo bali pia ni kuona matokeo chanya ya jitihada zangu na ukuwaji wangu binafsi kazini.

Ndiyo, nimeshawahi kulima. Nilianza kwa vitu vidogo kama mboga za majani na maua. Haikuwa rahisi kila wakati. Kuna wakati mimea ilinyauka, lakini ilinifundisha subira na kujitunza. Hisia ya kuona kitu ulichopanda kinamea ni ya kuridisha sana.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hufanya vitu vifuatavyo. Moja, kukaa kutulia kwanza. Kujaribu kuthibiti hisia zangu kabla ya kuzungumza. Mgogoro mara nyingi, uongezeka ikiwa mtu anazungumza kwa hasira. Bili, kusikiliza kwa makini, kutoa nafasi kwa mtu mwingine kueleza mtazamo wake bila kumkatiza. Hii uonyesha heshima na inaweza kupunguza hasira. Tatu, kueleza hisia zangu kwa utulivu. Kutumia maneno kama ninajisikia badala ya wewe daima ili kuepuka lawama. Nne, kutafuta suluhisho badala ya ushindi. Kuzingatia nini kinaweza kurekebisha tatizo kwa wote badala ya kushindana. Tano, kuchukua mda ikiwa inaitajika. Mara nyingi, kuchukua pumziko kidogo huwezesha pande zote kurudi na akili safi. Mgogoro sio lazima uwe mbaya. Unaweza kuwa fursa ya kuelewana zaidi na kuimaresha uhusiano.

Najiandaa kwa mkutano kwa hatua hizi. Moja, kukagua agenda na malengo, kuelewa ninini kinacho tarajiwa kutoka kwangu na ninini nataka kufanikisha. Bili, kukusanya tarifa muhimu. Kuandaa pointi, takwimu au hati zinazohitajika ili nisubiri mashaka. Tatu, kujipanga kiutawala. Kuandaa vifaa vyangu kama kompyuta, karatasi, kalamu na kuhakikisha teknolojia inafanya kazi kama inavyohitajika. Nne kujiridhisha na mawasiliano yangu, kuandaa maneno yangu au maelezo kwa ufupi na kwa uwazi. Tano, kupumzika kidogo kabla ya kuanza, kuchukua dakika chache kupumzika na kutuliza akili ili kuingia mkutano kwa utulivu na ujasiri. Kwa kweli maandalizi bora huwa ni mchanganyiko wa akili, mwili na mbinu za kupanga.